Na nashugulikia wateja kwa njia ya heshima kwa mfano na nashugulikia kwa kuwasikiliza kuwaelewa wanachohitaji kisha baade kuamua jinsi ya kuwa hudumia na kuwapea huduma bora zaidi.

Naam, ninapenda sana simu janja. Hini kwa sababu inanisaidia kupata mafunzo kwa mfano kwenye mitiandao ya kijamii. Pia inanisaidia kuwa na mawasiliano mazuri na wateja na marifiki pia na jamaa. Pia, simu janja pia imenisaidia kutuma ujumbe kwa uraisi na kwa kuwasiliana ukiona mtu ana kwa ana. Kupitia video.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ambazo zinisaidia kuwa mchangamfu mfano napenda kujifunza kupitia maswali kutoka kwa watu napenda pia kujifunza kupitia kutatua matatizo napenda kujifunza kupitia makala na vitabu.